Ndiyo, mi hupenda kufanya kazi nyumbani. Hii hunifanya kujiunganisha na jamii na kujihusisha kwenye jamii. Watu wasiopenda kufanya kazi nyumbani. Hii huwafanya kujitenga na familia zao na kujiepusha na familia ambayo huleta madhara makubwa sana katika ujenzi wa jamii na inchi kwa ujumla. Kwa hivo, mi hupenda sana kuishi na kufanya kazi nyumbani. Hiyo kutuleta pamoja na kujiunga pamoja katika kila kitu tunachofanya Ninapo jiunga na wenzangu nyumbani kufanya kazi kazi huonekana rahisi na hufanyika kwa haraka sana. Kwa vile, kidole kimoja hakiwezi vunja chawa na uungano, ni ngmu na utengamano, utengano ni udhaifu. Kwa hivo, mi hufanya kazi na bidii nyumbani ili kuwezesha kazi ifanyike kwa haraka.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ilitendeka siku nilizo, niliyo zaliwa. Iyo ni siku muhimu sana kwangu na ni tukio la maana sana katika maisha yangu. Tukio hili, mi hulikumbuga kwa kuwa ni siku ambayo nilizaliwa, ni siku ambayo nimeishi ilifanya nikawa duniani humu. Siku hii, mi uhienzi kila siku na mi husherekea kila siku. Siku hii, maana, hakuna siku nyingine kama hii. Isingekua hii siku, mimi singekuwepo.

Malengo ambayo ni nayo katika kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii kutoa matokeo mema kila siku ninapofanya kazi. Malengo haya yameniskuma kutoka nilipoanza kazi hadi saa hii kila usubuhi ninapo amka najua inafaa nitie bidii nifanye vyema ili nieze kufanya vyema hadi mbele ya mwenyezi mungu. Malengo haya yameniweka bidii na kuniongeza motisha kila siku. Pia nina malengo ya kuanzisha kazi kubwa, kuanzisha kazi yangu mimi mwenyewe siku za usoni. Kwa hivyo inafaa nitie bidii kama vile ningependa mtu atie bidii katika kazi yangu. Hii ingeniezesha kusonga kutoka hatua moja hadi nyingine kila mara ninapofanya kazi yangu. Kazi hii malengo haya yamenipa motisha na pia yamewapa motisha wale walio karibu yangu kunipiga sapoti pale popote ninapoitana.

Ndio, ndio, mimi hufanya kazi ya kujitolea. Hii hunisaidia, hii ni kusaidia jamii katika shida zinazo wakumba kama mazingira machafu. Mimi hujitolea, husafisha mazingira, ili familia yangu, jamii yangu, nchi yangu, iwe pahali pasafi. Hili limetusaidia sana kama jamii, kuinuka, maana kila moja hujitolea kulinda mazingira na kusafisha. Pia nilijitolea kuwafunza watoto ili wapate elimu bora itakayowasaidia katika maisha yao yajayo.

Mimi hupenda kucheza na familia yangu, kurukaruka, ku sherekea, kisha tunapenda kucheza mchezo wa boli, ambapo, mama yao ni kipa, mimi ni kipa, kisha watoto wana cheza ndani. Hii hutuburudisha sana, hutufuraisha sana, sisi kama familia, kisha pia tunapenda kula pamoja, kucheza pamoja, kuburudika pamoja. Hii hutufanya tuwe pamoja sana, kisha, ilha hadi mmoja anapotoka, wengine wanahisi ni wagonjwa.

Mimi huakaribisha wafanyikazi wangu kwa furaa shango na nderemo Hii ni kuwafanya wahisi wakiwa nyumbani, wahisi wakiwa wamesharekewa, wahisi wakiwa wamaana. Hii huwaletea furaa huwapa sherehe Kisha na wapa kinywaji ili waburudike wanapotulia. Kisha na wapa chakula ili washerekee wanapoendelea kuburudika nyumbani.